Mimi hushugulikia wateja kwa kuwauliza nikipi ambacho anaweza kuwasaidia nacho nasikiza mashida yao na tatua kisha na wapatia majibu na jawabu ambayo linaweza kutatua shida ambayo wameileta katika kampuni yangu Mimi sana hupenda kuwa customer care service nzuri sana.

Mimi napenda kusafiri na gps ili niongoze mahali ambapo sijawahi kutembea na ambapo sipajui sana sana gps hunipa mwekezo sana na ni nzuri sababu haiwezi kukosea hacha kwa nukta tamoja kwa hivo inausawa kabisa na inahakikisha huwezi kupotea.

Maandari mazuri ambayo nimewai kuyaona ni waterfalls Pia bahari ambapo nilienda kutembea kwenye bahari hindi Nika jionea maandari ya bahari Nikaona majisafi ya chumvi Nikaona minyama ya baharini Pia nikaogelea maandari hayo Nilifurahia sana.

Mimi hupiga picha mara moja kwa siku ama hata namaliza wiki nzima ndiyo nieze kupiga picha tena sana sana mimi sipendi kupiga picha sana maanake naonanga tabia hiyo ni tabia ya wasichana ambapo wanapenda kupiga picha sana kwa hivyo mimi sipigi picha sana.

Kumbu kumbu ya utotoni ambayo ni konayo niliweza kutembelea jengo kubwa sana Nairobi ambalo ni lefu zaidi kuliko mejingo yote inaitwa KICC. Jengo hili ni nzuri sana na lina mathari mazuri niliweza hata kupiga picha huko.

Wakati ambapo niko na mgogoro na mtu Mimi huhakikisha kwamba najumulisha mtu mwingine wa tatu ili atusaidie kukuja na kuzungumza na kupatanishana kutokana na mgogoro huo Mimi najua kwamba ni muhimu sana kujipatanisha na mtu ambaye mnagombana naye.

Pahali ambapo mimi napenda kukula nikiwa nje ya nyumba ni hoteli fulani ambayo hiko huko nje mjini wa Nairobi hoteli hii inapika chakula kitamu sana na ambacho hakina viungo vingi ambayo vina kemikali Mimi napenda kukula chakula ambacho ni cha aina kama hiyo bila kemikali.

Kitu ambacho ninapenda kuhusu mtaa wangu kwanza ni kwamba tukona stima ambayo haipotei mara kwa mara kitu cha pili ambacho ninapenda kuhusu mtaa wangu ina mondhari mengi sana, miti mingi na maji safi ya kunywa pia kuna viwa vizuri sana.

Kitabu ambacho ni nakipenda zaidi kinaitwa Atomic Habits ambacho kinaongelelea kuhusu kujiboresha kimaisha kimeandikwa na mhandishi ambaye anaitwa James Clear Kitabu hiki kimenisaidia sana kujiboresha maisha na kuishi vyema kuliko vile nilipokuwa badala ya kupoteza maisha yangu.

Mafunzo ya kazi ambayo yamenisaidia sana ni mafunzo ambayo nilienda kwenye uwanja nikafanya kazi na mikono yangu mwenyewe Iwapo sikuwa nimeuelewa kazi mahali flani ningeweza kuifanya na mikono yangu mwenyewe nikakosea na kurudia hivo inanipa kushika kazi haraka zaidi.

Rangi ambayo hunipendeza zaidi ni rangi ya manjano. Rangi hii huwa nzuri na inavutia sana hasa ukiipaka kwenye nyumba, saa zingine pia ukiipaka kwenye hata viti. Napenda pia kuvalia nguo ambazo zina rangi ya manjano. Ni rangi ambayo naipenda zaidi.

Mimi napenda mkate ambao unaitwa Broadways kwa sababu Broadways ina ladha nyingine nzuri sana na ni ya kitambo sana. Ladha hii ni ya ile mikate ambayo ilianza kutengenezwa miezi ama miaka ya kitambo sana na ladha yake ni ile yenyewe, sio kama mikate ya siku hizi ambayo imeharibiwa ladha.

Kile kinachofanya mazingira ya kazi kuwa mazuri ni kuhakikisha kwamba wafanyikazi wanalipwa vizuri na wanapatiwa chakula ambacho ni kizuri kinachowapa nguvu na kinachowapa ladha ambayo inafanya wanafurahia kingine ni kuhakikisha kuna usawa katika kazi wa jinsia na malengo yote mingine yote.

Programu ambazo ninazitumia mara nyingi ni programu zangu za simu sana sana mitandao ya kijamii na pia programu ambazo ni zinaweza kunisadia kuzungumza na wenzangu marafiki na familia kutoka nchi za mbali kama whatsapp na telegram.

Ndio, mimi napenda kucheza michezo ya ubao, mimi napenda sana sana chess na ile ingine ambayo inaitwa checkers, mimi hucheza chess na ninachapa watu wengi sana na kushinda, pia katika checkers mimi najua kucheza checkers sana, nimewahi kuibuka mshindi katika mchezo wa mashindano.

Ndiyo mimi napenda kuendesha baiskeli nimewai kuendesha baiskeli kutoka nyumbani mpaka jiji kuu letu la nairobi kutoka huko ruai mpaka nairobi ni takribani kilomita kumi na saba niliwahi kuendesha baiskeli njia hiyo yote bila kuchoka na nikarejelea nyumbani nikiwa vyema sana.

Mimi huoga mara mbili kwa siku asubuhi ninapoamka naenda naoga na jioni pia badala ya kuingia kitandani mimi tena huoga ili ninapoingia kitandani na kulala napata usingizi mzito sana na pia na feel fresh wakati ninaoga ndio niingie kulala.

Kile ambacho ninafanya ilikuongeza uzalishaji wangu ni kukula zaidi. Mimi ninapokula vyema huwa ninafanya kazi vizuri na unapata nikona concentration ambayo iko kwa hali ya juu. Sana sana mimi kama sikuli ama niko na njaa huwa sifanyi kazi kwa utaratibu.

Hapana mimi sipendi kusoma maoni mtandaoni kwa sababu watu wengi huwa na maoni tofauti tofauti na pia wengine huwa na kejeli wengine huwa na matusi kwa hivo unaposoma maoni mingi kwenye mtandao ambayo ni ya ya kuvunja moyo unajipata kwamba unajishuku na unakuwa na kujihisi vibaya sana.

Mnyama ambaye ninayetaka kumfuga ni mnyama ambaye anaitwa mbwa. Mbwa ni mnyama mzuri sana na ni rafiki wa kweli kwa binadamu Mbwa ni mnyama ambaye anausikilivu mzuri na anautifu na pia anapenda kukaa na wanaume Pia anapenda kuishi na wanaume nampenda sana.

Mimi hushambulia tatizo kazini kwa kuingia mtandao na kufanya research yangu ya kweli na kuhakikisha kwamba napata malengo yote ambayo ninahitaji ili niweze kushambulia tatizo hili kwa utaratibu. Mimi huwa silegezi katika kufanya kazi na kushambulia tatizo kazini.

Mimi hujenga mahusiano vizuri na wafanyikazi wenzangu kwa kuhakikisha kwamba tunapatana kila wikendi tunaenda tunaburudika pamoja tunafanya michezo na kula vinywaji ambapo tunawaskilizana kuzungumza na kuwa pamoja Jimbo hili hufanya tunaweza kuwa na urafiki mzuri na watu fanyikazi kazini.

Kumbu kumbu nzuri ambayo ni konayo kutoka utotoni, ni kumbu kumbu ambayo ni liweza kuenda kutembelele ya bahari hindi, ni kaina ni kaogelaya, ni ka jivinjari, ni ni ka kunyua sherubati ya huko ambayo ina itwa Madafu. Mimi ni liifurahia sana kujikuta kwenye pwani.

Mimi napendelea mwanga wakati kwa sababu mara nyingine unapata nafanya kazi nje na sipendi kuwa na mwanga mkali kwa sababu unaweza kunichoma hivo napendelea kuwa na mwanga wakati ama sa zingine mwanga wachini zaidi ili niweze kufanya kazi kwa utaratibu.

Mimi hutumia simu yangu zaidi wakati ninafanya kazi sa zingine wakati nawasiliana na wenzangu katika kazi sana sana mawasiliano huchukua takribani ya masa mingi zaidi wakati nina tumia simu na saa zingine wakati ninacheza gemu za video na tumia simu sana.

Ushauri ambao ningependa kumpa mtu anayeanza kazi ni kwamba anafaa kusikiliza wale walio mbele yake na walio anza kazi mbele yake kwa sababu wakona ujuzi zaidi kumshinda Hivo ni muhimu sana akuwe makini kwa kutazama wanachokifanya ili aweze kufanya hivo.

Kipawa ambacho nikonacho ni kipawa cha kukimbia na kuruka viunzi Mimi huwa nakimbia sana nikona nguvu nyingi sana kwa kukimbia na huwa ninashiriki hata mashindano shuleni kufanya mazwezi ya kukimbia, Sazingine mimi hukuwa nambari moja wakati tunafanya mashindano haya.

Mimi napenda kusimamia. Sipendi kusimamiwa hata kidogo kwa sababu naamini niko na ujuzi ambao unatosha kujisimamia na kusimamia wengine ambao tunafanya nao kazi. Kwa sababu kusimamiwa hainipendezi hata kidogo sababu watu wengi ambao wanapenda kusimamiana hawana ujuzi wowote kunishinda.

Mferiji wa tivi ambao ni naofuata ni ule ambao unaleta kipindi kinachoku itwa aurora kipindi hiki ni kizuri sana na ninakipenda sana Kipindi hiki hunipa burudiko zaidi na huwa nakuwa na furaha nyingi ninapokitazama mpaka ninaenda kulala wakati unaofaa.

Mimi hujihisi vyema kuhusu kuwasilisho kwa sababu huwa nunapata nimejitayarisha vyema na niko dhabiti na tayari kuwasilisha mambo ambayo nimekua nikitayarisha Napenda wasilisho sana kwa sababu hunisaidia kuweza kujiongea na kujitoa maoni yangu kuhusu malengo mengi sana.

Jukumu ambalo ninalipenda kazini zaidi ni jukumu la kuhakikisha kwamba wenzangu ambao tunafanya nao kazi nawasimamia na kuwapa maelekezo ya kazi Pia napenda sana nikihakikisha kwamba kila mtu ambayo tunafanya naye kazi anapata haki sawa na wenzangu.

Mimi hutumia muda na familia yangu kupika nao kula nao na kufanya michezo ambayo tunajifurahisha na saa zingine pia kupatiana gumzo sa zingine pia tunakimbia tunapenda sana kukimbia kwa sababu familia yetu ina kipawa kingi sana na kukimbia.

Mimi napenda majira ya masika kwa sababu wakati huu Ndiyo hua nafanya kupanda mimea mingi na chakula mimi ni mkulima kwa hivyo napenda majira ya masika ambayo ni kadiri kukiwa na kajua kidogo kanaweza kutupa chakula kingi na mazao mengi katika shambani.

Mtu aliyenifundisha jambo la muhimu sana ni baba yangu ambaye alinifunza kuwa na heshima kwa watu wakubwa na kuwa mkarimu katika matangamano yangu na wenzangu Napenda sana kuwa mkarimu na napenda kuwa na heshima sipendi kuonyesha watu madharao na pia sipendi kuonyesha watu kwamba hawajui chochote.

Mimi hufanya kazi ya ushirikiano na wengine kwa kugawanya kazi hiyo kwa makundi madogo madogo inagawanywa kwenye watu ambao tunafanya nao kazi kisha kila mmoja anaenda na kazi yake ndogo, anaifanya, tukimaliza, tunaijumlisha pamoja kisha tunaiweka na kuiripresent kwenye.

Ndiyo, mimi inapenda kucheza na watoto. Watoto wengi sana katika nyumbani kwetu, wanapenda kucheza na mimi, na huwa wananiona, wananikimbililia, wanaleta mpira, tunacheza nao. Saa zingine mimi huwafunga mabao mengi sana, wanabaki wakicheka sana. Mimi ni hodari.

Wakati ninahitaji msaada kazini haswa kwenye kazi ambayo inanishinda na ninajua kunaye kiongozi aliiye juu kwa mamlaka ambayo anaielewa kazi hiyo kuniliko mimi huenda kwake na mzungumzia na muambia hawaze kunisaidia kufanya kazi hiyo na huwa ninasikia vizuri sana.

Ujuzi ambao ninahitaji kuimarisha zaidi ni ujuzi wa kutangamana na watu na kuuza sera zangu za kazi na pia za binafsi ama biashara. Kwa mara nyingi, huwa nakuwa mnyamavu na sipendi kuongea na watu, kuambia mambo yangu. Kwa hivyo, nafaa niwe muongezi zaidi na kujiuza zaidi.

Mimi napenda kuandika kuliko kuongea sana sana ninapozungumza na mtu mimi hupenda ni muandikie ujumbe kuliko kumpigia simu na kuongea na yeye maneno sababu hii ni kwa sababu napenda sana ni kiandika ili niweze kupatiana ujumbe vile unavostahili.

Mimi hupanga kazi yangu kwenye chati na pia kuandika ripoti na kuitengeneza kutoka kwa mtandao ambao unaitua MS Excel. Sanasana pia mihutumia MS Word kuandika ripoti yangu na pia kuiwasilisha kwenye chati na mabao. Mimi ninapenda kazi yangu sana.

Wakati wa mapumziko ya mchana mimi hulala baada ya hapo mimi huamka na kuenda kuogelea. Ninapoogelea mimi huisi kwamba mwili wangu umesisimuka vizuri na ninaweza kurejelea kufanya kazi vyema. Saa zingine pia mimi hukunywa maji baridi sana ili niweze kusikia vizuri.

Somo ambalo nilipenda shuleni ni somo la hisabati. Mimi nilikuwa mweledi sana katika somo la hisabati na nilikuwa naibuka nambari moja kwa kila mtihani wote tungeweza kufanya. Mimi nilikuwa hodari sana katika kufanya hesabu na tangu hivo mpaka sahi mimi ni hodari katika hesabu.

Ndio mimi nimewahi kufanya kazi ya kujitolea. Nilienda kufanya kazi hii katika hospitali yetu ya jamii kule mtaani Ruai. Nilienda huko nikafanya volunteering ama kujitolea niliweza kufanya katika miezi mmoja na nusu na nilifurahia sana kuweza kujifunza kazi hiyo na kutangamana na wenzangu katika jamii yetu.

Ndiyo mimi napenda mvua sana sababu mvua huleta mazao mengi kwa chakula ambacho ninakipanda mimi ni mkulima hodari kwa hivo ninapokuwa ninaona mvua mimi hufurahia sana jambpo lingine na mvua ni kwamba linatupa majimengi ya kutumia kwa hivo mimi huhakikisha ni naya harvest maji na ninayawaweka niweza kuyatumia baadaye wakati wa kiangazi.

Mimi napenda kula ugali kuliko wali. Ugali huwa mtamu sana ukiupata na nyama ama hata samaki. Mimi hushindwa kula wali na samaki ama nyama. Napenda ugali kuliko wali kwa sababu ugali una nguvu nyingi na unafanya ninashiba kwa masaa mengi zaidi.

Zana za dijiti ambazo nazitumia kila siku ni tarakilimu mimi napenda tarakilimu sana kwa sababu bila tarakilimu hatuwezi kufanya vitu vidogo vidogo ambavyo ni vya maana katika matumizi ya kawaida kwa kila siku kama kuhesabu pia.

Mimi hukunywa maji mara kama sita kwa siku nakunywa zaidi ya lita sita kwa siku sababu napenda kunywa maji sana maji ni uhai na maji inatupa afya njema sana na tunanawiri tunakuwa na miili na ngozi ambayo ni nyororo sana maji ni muhimu sana katika maisha yetu.

Chumba changu cha kulala kiko na rangi ambayo ni nyeupe alafu niko na kitanda niko na kiti pia na niko na televishini ya kutazama wakati nimechoka Chumba changu kina mwangaza mzuri sana na madirisha makubwa sana ambayo huniweza kunipa naangalia nje naona miti mingi sana.

Hili niweze kuwatia moyo wenzangu mimi huwapa motisha nyingi sana na kuwakumbusha yale yote ambayo wamefanya kwa miaka imepita na wakafanikiwa vizuri sana Hili waweze kujua kwamba wanaweza kuacomplish mengine mengi kwa miaka inayokuja mimi ninajua kupeana motisha.

Ndio mimi napenda kusikiliza redio ninapenda kipindi kizuri cha waschana ambacho kinaitua geto redio hip hop republic mimi napenda kusikiza hip hop republic kwa sababu inapenda kucheza hip hop ambazo nizawasanii wa hapa asili ya kenya na pia inapenda kusikiza hip hop kwa sababu nizuri sana.

Ndio, mimi saa zingine naishi mahali nilipo zaliwa, saa zingine mimi naishi huko Nairobi ni mji mkuu wa Kenya. Mimi napenda sana miji hii yote ambayo ninaishi kwa sababu inamandhari mazuri na pia chakula wakati wote ambayo ninaitaji. Mimi napenda mji hii.

Kila jioni kabla ya kulala mimi hupiga mswaki nasafisha mdomo wangu pia naenda naomba Mimi napenda kupiga mswaki kabla ya kulala kwa sababu sipendi kuamka asubuhi nikisikia ni kama mdomo una kunuka kidogo Kwa hivo ni muhimu sana ninapiga mswaki before nilale.